Kwa siku ya kawaida, ninangoja na kuangalia barua pepe mara nyingi. Kwa sababu, barua pepe ni moja wapo ya njia muhimu sana za mawasiliano katika maisha ya sasa. Kwa wastani, ninangoja barua pepe takribani mara nne hadi sita kwa siku. Ingawa kuna siku ambazo naweza kuziangalia zaidi kulingana na shuguli nilizonazo. Asubuhi ninapoamka, huwa ninangoja barua pepe kwa mara ya kwanza. Huu niwakati muhimu kwa sababu barua pepe nyingi muhimu hutumwa usiku au mapema asubuhi. Kupitia baruapepe hizi naeza kupata taarifa za kazi, masomo au mawasiliano kutoka kwa watu walioko maeneo tofauti ya dunia. Kuangalia baruapepe asubuhi, hunisaidia kupanga siku yangu, mapema na kujua mambo gani yanahitajika kupewa kipaumbele. Mara ya pili ninapongoja barua pepe ni wakati wa mchana. Huu hua ni wakati ambapo watu wengi wako kazini au shuleni. Hivyo mawasiliano huwa mengi. Katika kipindi hiki, ninaweza kupokea barua pepe za majibu ya kazi, maelekezo mapya au taarifa za mikutano. Kuangalia barua pepe mchana, hunisaidia kuepuka, kuchelewa, kujibu ujumbe muhimu. Jambo ambalo linaweza kusababisha mkanganyiko au kuchelewesha kazi. Mchana kuelekea jioni ninangoja tena barua pepe kwa mara ya tatu. Wakati huu, hua naangalia kama kuna ujumbe wowote mpya, unaohitaji hatua ya haraka. Muhimu hasa kama ninahusika na kazi au shuguli, zinazohitaji mawasilano ya mara kwa mara. Kuangalia barua pepe, jioni hunipa uhakika kuwa hakuna jambo muhimu lililobaki bila kushughulikiwa kabla ya kumaliza siku. Jioni au usiku ninangoja barua pepe kwa mara nyingine tena. Ingawa si mara zote kuna ujumbe mpya, bado ni muhimu kuangalia ili kuhakikisha sijaacha barua pepe muhimu bila kusomwa. Wakati mwingine, baruapepe zaki mataifa hutumwa wakati wa usiku kutokana na tofauti ya saa. Hivyo ni vyema kuziangalia kabla ya kulala. Sababu kubwa inayonifanya ningoje baruapepe maranyingi ni umuhimu wake katika mawasiliano rasmi. Baruapepe hutumika katika kazi, masomo, maombi mbalimbali na taarifa zaki ofisi. Tofauti na ujumbe wa kawaida wa simu, barua pepe hua na maelezo ya kina na kumbukumbu rasmi. Hivyo, kuchelewa kuisoma au kuijibu kunaweza kusababisha kupoteza fursa au taarifa muhimu. Hata hivyo, si barua pepe zote ninazozipokea ni muhimu. Baadhi ni matangazo, taarifa za kibiashara au ujumbe usiohitaji majibu ya haraka. Kwa sababu hiyo, nimejifunza kupanga na kuchuja barua pepe zangu. Ninahakikisha ninajibu zile muhimu kwa wakati na kuwacha zile zisizo na za lazima. Hii hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka msongamano wa tarifa. Kwa kumalizia, ninangoja barua pepe mara nne hadi sita kwa siku, kulingana na ratiba na shughuli nilizonazo. Kufanya hivyo, hunisaidia kuwasiliana vizuri, kupanga muda wangu na kuhakikisha sitoki taarifa, sikosi taarifa muhimu. Barua pepe ni chombo muhimu sana katika dunia ya leo.